Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu masomo yangu kwa sababu lilikua matokeo ya juhudi, uvumilivu na bidii kubwa. Tukio hilo lilinipa furaha kujiamini na matumaini ya mustakabali mzuri. Pamoja na kunifungulia milango ya fursa mpya katika maisha yangu.

Hali ya hewa leo ni jua kidogo lililochanganika na mawingu na joto ni wastani. Hali inayonifanya nijisikia mtulivu na mwenye nguvu. Nimevaa nguo nyepesi za majira ya jua. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu ni rahisi kufanya kazi au kupomzika nje. Na leo napenda kutembea, kufanya mazoezi kidogo, na kufurahia hewa safi.